Jinsi ya kushiriki au jinsi ninavyo isharekea siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa ni siku muhimu sana katika maisha kila mtu. Na ni muhimu katika maisha yangu. Na ninavyopenda kusherekea mimi hupenda kusherekea pamoja na familia. Na mara nyingine marafiki na jambo ambalo ninakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa naipenda zaidi. Inanifurahisha sana kwa kukumbuka ama kuona mwanzo mpya katika maisha yangu na mwaka mwingine. Na kwa kawaida sisi hukata keki. Na zawadi ambayo ni naweza penda kupokea katika siku yangu kuzaliwa ni jezi.

Kwa mara nyingi, mimi hucheza pamoja na marafiki zangu. Na mchezo ambayo, mimi hujiusisha nao. Kwa mara mingi ni mchezo kandanda. Na mchezo kandanda au soka, kwa mara mingi mtu hawezi kucheza peke yake. Kwa hivyo, mimi hujiusisha na marafiki zangu katika kucheza mchezo wa kandanda. Mara mingi, inapokuwa ni wikendi. Usiku ambazo, hatuna kazi yoyote. Kwa hivyo, mimi hucheza mpira wa soka. Au kandanda pamoja na marafiki zangu.

Kwa mara nyingi mimi si mpenzi wa kukimbia ila kukimbia hutegemea ni kwa muda wa kiasi gani au hutegemea ni kwa jambo gani ninaweza kukimbia. Lakini kwa mara mingi mimi hukimbia wakati ninapofanya mazoezi au ninapohisi mwili wangu ni mchangamfu ndiposa mimi hupenda kukimbia.

Somo ambalo nalipenda la sayansi ni somo na kemia na nina penda somo la kemia mbalo linahusiana na kemikali au ya kwa mara mingi linausiana na kemikali na nina penda kemia kwa sababu unipa ubinifu na unipa kufikiria na kuwaza mambo mingi saidi na kuwa mchanga mfu.

Iki mamba nimejifunza maishani, ni kima ya kuhishi na watu vizuri, kwakikiche kuwa unawatendea watu mambo mazuri na unakua mwema unavyo usiana na watu. Ni jambo ambalo limenipe limenipatia uchangamfu mzuri, ni jambo ambalo limefanya nitizame vile nnavyokaa na watu na kuenzi watu pamoja na marafiki zangu. Kwaudumia watu kwa njia nzuri au kukaa na watu katika njia nzuri ni jambo ambalo linafanya kuna kuwa na amani kwa wale watu ambao nakaa nawawo na wale watu ambao nakuenzi kama majerani au marafiki zako.

Manthari nzuri ambaye nishawai kuiona ni ule wakati ambapo jua linatua au kuzama pale ambapo kuna ziwa au kuna bahari mazingira hayo au manthari hiyo hunifurahisha zaidi kuangalia jinsi jua linavyo angaza ndani ya maji au ndani ya bahari au ndani ya ziwa ni manthari ambayo hunifurahisha zaidi na ni manthari ambayo kwa mara mingi hUwa ni wakati wa jioni hiyo ndiyo manthari ambayo nishawahi kuiona ambayo hunifurahisha zaidi.

Matumizi ya video kwa mawasiliano ni njia ambayo tunaitumia kwa ule muda ambapo watu wako mbali zaidi. Na kwa hivyo matumizi ya video kwa mawasiliano ni jambo ambalo tunalitumia mara kwa mara, ikilinganishwa na ya moja kwa moja katika mazungumzo pale ambapo watu wanakuwa mbali zaidi.

Simu yangu maramingi huitumia kwa mawasiliano na kwa mara nyingi huitumia katika njia ya mitandao au njia burudani Lakini kwa maramingi mimi huitumia simu yangu zaidi wakati wa mawasiliano Anapowa julia wenzangu hali na ninapotaka kuwa fikia marafiki zangu.

Adithi za ajabu, adithi za kushtua au za kuchangamsha akili ni adithi ambazo ninapenda zaidi hua hufanya mtu kuwa mchangamfu, hua hufanya mtu kufikiria mbali au kuangalia jinsi watu wanavyofikiria Kwa hivyo adithi za ajabu ni hadithi ambazo nazipenda zaidi na ninapenda kuzisikiliza mara kwa mara.

Jamba mbalo lina nifuraisha kuhusiana nashirika langu. Asa shirika langu linajusisha na mambo ya usafirishaji au ugawaji wa vyakula. Kwa hivyo jamba mbalo lina nifraisha na shirika langu zaidi ni kuona kuwa linapena misaada kwa watu. Na pia kuna ushirikiano mwema pamoja na watu. Kwa hivyo jamba mbalo na nifraisha zaidi katika shirika nikona kuwa watu amenufaika na wamepata msaada kutoka kwa shirika mbalo tuna udumu na hala.

Aina ya mavazi inalingana na tukio ambalo lipo na kuna aina nyingi za mavazi, kuna mavazi ya rasmi, kuna mavazi ya kawaida, kuna mavazi ya tamaduni. Kwa hivyo, ikalinganisha na kupenda nguo au za aina ambao ninazozipenda Ulinganishwa na tukio ambalo lipo kwa muda huo au wakati huo kama ni wakati wa kuvalia nguo rasmi, inategemea na tukio ambalo tulilo nalo na kama ni muda wa kuvalia pia nguo za tamaduni, mimi huvalia nguo za tamaduni kukiwa na tukio kama hivyo Kwa hivyo upenzi wa nguo, huandamana na tukio ambalo lipo.